Katika kazi, kuna kile ambacho kinakufanya uwepale, labda ni pesa, labda ni kujibamba na watu, ku interact na watu hapa na pale. Kunaweza patikana pia mtu wako pale, labda anataka tu mshahara. Licha ya hayo yote katika kazini pia kuna kile, kitu ambacho kinakufanya uwe na moyo wa kufanya ile kazi zaidi, kitu ambacho kina kuvutia sana pale ambapo unajisukuma kihamnazo ufikie kile kiwango ambacho wale wakubwa wanakihitaji. Na pia kuna vile pia mtu unajituma sana kupeana yale matokeo ambayo yanatakikana na ile kampuni ama tuseme kama ni biashara, ama ni kama ni shule, kama wewe ni mwalimu. Je kuna vile ambavyo wanafunzi, wanafaa kuwa na matokeo bora yanayo furahisha ama yanayo andamana na, matakwa ya shule au ya wazazi au ya shule kiujumla. Pia ukiwa kazini kuna vile unapewa motisha, mazingira pia yanakuwa yale ya kuvutia mtu kuwe na ile haja ya kufanya ile kazi kwa haraka ama kwa ubunifu sana. Pale ambapo tunasema kuna ile kutaka kujua sana ambapo. Unapewa motisha kidogo angalau kale ka, ka pesa kidogo ka fidia, ama kuwa na yale mazingira bora tuseme chakula kiko cha kudumu na uzingatiaji wa matakwa ya mfanyakazi kama mimi binafsi. Watanipea likizo nikipatwa na, tatizo, au watasema wewe sasa yako yamekwisha kwa sababu hauwezi ukaja kazini au je wanaweza kupa, wakati wa kupumzika au ni kufanya kazi kama punda. Lakini hayo yote kuna vile pia unapewa motisha. Ambapo kunavile unajipata, unalindwa vizuri. Ambapo unakuwa unaambiwa maneno matamu kwa baada ya kufanya kazi bora zaidi. Kuna pia vile unafika kazini, labda unafika mapema unapata kuna uchangamfu kazini. Mseme wakubwa wako wanakuambia hongera kwa kuja leo kazini mapema, hiyo ni kitu motisha, motisha si lazima ikue pesa peke yake hayo maneno matamu ndio, yanazidi kupea mtu motisha. Na yanamfanya anafanya kazi kwa ufasaha sana na kufanya kwa nguvu zaidi. Bila kuegemea upande wowote. Vile anaendelea kufanya kazi vilivyo vile inavyotakikana. Anafuata maagizo vilivyo. Hakui na shaka yeyote wala kugombana na wakubwa wake haswa wale ambao wanamsimamia kazini la hasha, akikua na ile motisha atasema hawa watu wananipenda mno, wananijali, wanajali masilahi yangu. Sasa kinachofanya mtu ajitume sana ni pale ambap hawezi, hawezi rudi nyuma wakati anapofanya kazi yeyote ile, anajikakamua anajipeleka mbele sana. Na ukipata motisha haiko kazini. Ni nini kinachotokea? Mtu kama hapewi motisha anadhulumiwa, anadharauliwa. Yaani hakuna le mazingira bora ambayo inampa mtu motisha, ni hayo mambo ambayo yanaleta uhasama kazini na yanaweza leta madhara mabaya sana kazini ambayo ambapo unapata kazi haifanyo vizuri. Kwa sababu watu hawapewi motisha na watu wasipofanya kazi vizuri utapata matokeo si mema kabisa katika,

Kufikia wapi katika kazi yako nataka kufikia kile kiwango cha juu. Ambacho kinatazamiwa sana. Ambacho kiwango, ambacho kinahitajika na watu wengi sana. Ambacho ni kiwango cha juu. Ambacho nataka niwe profesor katika ile kitu. Ambacho nasomea, ambacho ni fizikia.

Unacheza na nani mara nyingi? Mimi mara nyingi mimi hucheza na watu wa rika yangu, vijana ambao tunatoshana umri, ambao tunacheza nao, tunaelewana nao. Na tuna uhusiano mwema kati yangu nao, hatuna ugomvi wowote unaotokea baina yetu, bali tunaelewana vizuri, hata tunapocheza. Tunahusiana, ule uhusiano mzuri, hakuna kusumbuana au kugombana, labda kuchochea ugomvi au misukosuko yoyote ambayo inaweza kutokea, bali kuna ule uhusiano mzuri. Michezo tunayocheza tunacheza michezo tofauti tofauti kama vile chess card, kandanda ama kukimbishana, kukimbia pale kwa riadha na michezo.